Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya bahari ikichanganyika na upepo wa asubuhi. Ile harufu ya chumvi laini hewani, maji ya bahari yaliyopoa usiku na upepo unaobeba hisia ya utulivu. Kila mara ninapohisi harufu hii, moyo wangu hutulia kabisa. Ni harufu ambayo haijilazimishi, haipigi kelele, inakuja taratibu tu na kukuingia ndani bila hata wewe kujitambua. Kuna pia harufu ya chakula ambayo ninayoipenda sana. Hasa harufu ya pilau inapokuwa inapikwa polepole. Ile harufu ya mchele, karafuu, iliki, mdalisini na kitunguu kinapochemshwa vizuri inanifanya nihisi furaha ya aina ya kipekee. Harufu ya pilau hunifanya nitabasamu bila sababu kwa sababu inanirudishia kwenye hali ya kukusanyika, kushirikiana na kufurahia muda bila haraka. Ni harufu inayobeba joto lenye la nyumbani na amani ya ndani Wakati mwingine ninahisi harufu hii wakati wa asubuhi au alasiri. Hasaa pale jikoni kunapokuwa kimya, sufuria iko juy ya moto mdogo na mtu anapika kwa utulivu bila parapapara ile harufu inaanza polepole. Mwanzo ni hafifu halafu inazidi kuenea hewani. Unapoivuta kwa pumzi ndefu unahisi kana kwamba wakati unasimama kidogo na mawazo yanapumzikia Harufu ya maua pia inanigusa sana hasaa maua ya yasmini au waridi. Harufu yake si kali sana ni laini na ya upole. Inanikumbusha asubuhi safi, bustani iliyotulia na hewa safi isiyo na makelele. Harufu hii hunifanya niwe nihisi mwepesi kama vile mzigo mdogo umeondoka mabigoni mwangu. Ni harufu inayokuja na hisia ya usafi na matumaini. Kuna kumbukumbu nyingi ambazo harufu hizi hunirudishia. Harufu ya bahari hunikumbusha matembezi ya polepole, kuangalia maji yanavyocheza na mawanga. Mwanga wa jua na kusikiliza sauti ya mawimbi bila haraka. Hunifanya nikumbuke nyakati ambazo nilikuwa sina mawazo mengi. Nilikuwa ninaangalia tu maisha yakipita, nikivuta pumzi ndefu na kuwachilia wasiwasi wote. Harufu ya chakula hasaa pilau au kahawa inayochemshwa asubui hunikumbusha nyakati za kukaa kwa utulivu, kuanza siku bila presha na kufurahia vitu vidogo. Harufu ya kahawa, ile ya punji zilizokaangwa na maji moto yanapomwagwa, hunipa hisia ya kuamka taratibu, akili kufunguka pole pole na siku kuanza kwa amani. Si harufu ya haraka ni harufu ya kukaa na kufurahia muda. Kuna wakati mwingine harufu ya manukato laini hunigusa sana Sio manukato makali bali yale yenye harufu ya upole, labda yenye mchanganyiko wa maua na kuni kidogo Harufu hii hunifanya nijisikie nipo sawa, nipo mahali pazuri na nina furaha ya ndani. Hunifanya nihisi kama kila kitu kiko sawa kwa wakati huo hata kama kuna changamoto mahali pengine Ninapopata harufu ninayoipenda mwili wangu hujibu mara moja, napumua kwa kina zaidi, mabega yanashuka na uso wangu hutulia. Akili yangu huwacha kukimbia kutoka wazo moja hadi jingine. Badala yake inakaa hapo hapo. Ikifurahia wakati ni kama harufu hiyo inanirudisha kwenye sasa. Inanifanya niwepo kikamilifu. Harufu pia hunisaidia kukumbuka mambo kwa undani. Wakati mwingine naweza kusahau maneno au matukio. Lakini nikihisi harufu fulani kumbukumbu hurudi wazi kabisa. Naweza kukumbuka hali ya hewa. Sauti zilizokuwepo hata hisia nilizokuwa nazo wakati huo. Ndiyo maana harufu inaniguza sana kwasabu inaniunganisha moja kwa moja na hisia za ndani kabisa Kuna furaha ya kipekee katika harufu ninayopenda kwa sababu hainilazimishi kufanya chochote. Si lazima niongee, si lazima nifikiria sana, inaniruhusu tu kuwa, kupumua na kutulia. Katika dunia ambayo mara nyingi ina kelele nyingi Harufu nzuri huja kama kimya kizuri kinachokukumbatia. Kwa ujumla, harufu ninayopenda zaidi ni ile inayonipa amani, inayonikumbusha utulivu na inanifanya nijisikie nyumbani moyoni mwangu. Iwe ni harufu ya bahari, chakula kinachopikwa kwa upendo, maua ya asili au manukato laini. Kila moja inanafasi yake na ujumbe wake. Zote huniletea furaha ya polepole, furaha ya kweli na hisia ya kuridhika. Ninapovuta harufu hizo nahisi shukrani, nahisi utulivu, nahisi furaha safi isiyo na haraka.

Mwaka mpya huwa naukaribisha kwa utulivu na furaha ya ndani. Kwangu mimi, si lazima uwe na makelele mingi au sherehe kubwa ili uhisi uzito na uzuri wa mwanzo mpya. Kila kinachonipa furaha zaidi ni ile hisia ya ukurasa mpya kufunguliwa nafasi mpya ya kujipanga na matumaini mapya kwanza kuota moyoni. Mara nyingi, maandalizi ya mwaka mpya huanza mapema kidogo kabla ya siku yenyewe. Napenda kukaa pekee yangu kwa muda nikitafakari mwaka uliopita Naangalia mambo mazuri yaliyopita, mafanikio madogo na makubwa na hata changamoto nilizo kutana nazo Sifanyi hivyo kwa huzuni, bali kwa shukrani na mafunzo Kila tukio lilio nipita nakichukulia kama somo Kitu kilicho nijenga au kunifundisha namna ya kuwa bora zaidi siku ya mkesha kwa mwaka mpya, napenda mazingira yawe tulivu kama nipo nyumbani napanga mambo kidogo Nasafisha na kuhakikisha nafasi inanifanya nijisikie vizuri Harufu nzuri ndani ya nyumba hunipa hali ya amani Iwe ni ya chakula ninacho kinachopikwa au manukato laini Napenda kupika chakula kizuri, si cha haraka bali cha kufurahia Chakula kinakua sehemu ya kusherekea, sehemu ya kukaribisha mwaka mpya kwa mikono miwili Wakati wajioni unapoingia, napenda kukaa chini kwa utulivu Wakati mwingine naweza kusikiliza muziki kwa pole pole unaonipa furaha au kukaa kimia kabisa nikisikiliza mawazo yangu Kuna uzuri mkubwa katika kimia Hasa wakati unajua unakaribia kuvuka kutoka mwaka mmoja kuenda mwingine ni kama kusimama katika kati ya ya zamani na mpya Ukitabasamu kwa yote mawili saa zinapokaribia usiku wa manane hisia hubadilika taratibu Kuna msisimuko mdogo Lakini msisimuko mtulivu Si wakurakuraku Bali wa ndani Nafikiria mambo ninayo tamani kuona katika mwaka mpya Si kama ndoto zisizo wezekana Bali kama mwelekeo wa maisha Nafikiria kuwa na afya njema kuwa na amani ya moyo kufanya mambo kwa nidhamu na kuendelea kukua kiakili na kisia mwaka mpya unapoingia Napenda kukaribisha kwa tabasamu wakati wengine Wakati mwingine naweza kunyanyua macho Kuvuta pumzi ndefu na kuachilia ile ya mwisho ya mwaka uliopita ni kama kuachilia mzigo isiwe ya lazima na kubaki na yale yaliyo muhimu tu nahisi mwanga mpya hata kama hauonekani kwa macho lakini upo ndani kabisa baada ya hapo, sherehe yangu inaendelea kwa urahisi inaweza kuwa kwa kuendelea kula chakula kwa utulivu kunywa kinywaji cha kupendeza au kuzungumza kwa sauti ya chini na mtu nilie karibu nae kama niko pekee yangu, huwa sifungukiwi na upweke Bali nafurahia ule uhuru wa kuwa na mawazo yangu bila presha Kuna furaha ya kipekee katika kujua uko sawa na mwenye na wewe mwenyewe siku ya kwanza ya mwaka mpya huja na hisia safi kabisa Asubuhi inapofika napenda kuamka taratibu bila haraka na fungua dirisha nairuhusu hewa safi iingie na kuanza siku kwa pumzi ndefu nafikiria kuwa siku hiyo ni mwanzo Si tu wa mwaka bali wa mtazamo mpya Kila ninacho kufanya siku hiyo Hata kama ni kidogo nachukulia kama kuweka msingi mzuri. Katika siku za mwanzo za mwaka napenda kujipanga mambo kwa utulivu. Siandiki mipango mingi ya kunichosha, bali naweka mwelekeo. Najua ninachotaka kuboresha, ninachotaka kuacha, ni nachotaka kuendelea nacho. Ninajipa nafasi ya kukua pole pole bila kujilaumu sana. Mwaka mpya kwangu si mashindano ni safari. Kwa ujumla, kusherehekea mwaka mpya kwangu ni zaidi ya sherehe nje. Ni sherehe ya moyo na akili. Ni muda wa kusimama, kuangalia nyuma kwa shukurani na kuangalia mbele kwa matumaini ni wakati wa kujikumbusha kwa kile siku na nafasi mpya na kwamba furaha ya kweli huanza pale unapojipa amani hivyo Ndivyo ninavyo ukaribisha na kuusherekea mwaka mpya kwa utulivu furaha na moyo uliojaa matumaini.

Mahali pakistoria ningependa kutembelea sana ni mahali penye hadithi ndefu, mahali ambapo ukifika unahisi kama wakati umerudi nyuma, napenda maeneo ambayo, bado ya nabeba alama za maisha ya zamani, mahali ambapo kuta njia na majengo vinaonekana kana kwamba vina hadithi za kusimulia. Sehemu kama hizi unifanya nijisikie karibu na watu walio pita kabla yetu na kunifanya nitafakari maisha yao na maamuzi waliofanya. Moja ya maeneo ya nayo nivutia sana ni miji ya kale, ilio ifadhiwa kwa miaka mingi, miji ambayo bado ina nyumba za mawe, barabara nye bamba na milango ya zamani. Ninapo waza kutembelea mahali kama hapo na jiona nikitembea polepole ni kiangalia mailezo madogo madogo na kiguza kuta zilizo chakaa na kufikiria ni watu wangapi walipita hapo. Walicheka, walihuzunika, au waliota ndoto zao Napenda pia kutembelea majengo ya kifalme ya zamani Asa kasri na majumba ya lio kuwa makao ya watawala wakale Sikwa sababu ya fahara pekee Bali kwa sababu ya historia nzima ilio jaa ndani yake mahali kama hayo hunifanya nione upande wa pili wa maisha jinsi mamlaka yalivyo kuwa, maamuzi ya livyo fanywa na athari zake kwa watu wa kawaida ni kama kusoma kitabu cha historia lakini kwa macho na miguu yangu mwenyewe sehemu za kali za kidini pia zinanivutia sana Mahekalu, misikiti ya zamani na makanisa ya kale yenye usanifu wa kipekee unigusa moyoni Hata kabla kuingia unahisi utulivu fulani ndani kuna ukimya wenye heshima na unahisi kama watu wengi walifika hapo kwania moja kutafuta amani, majibu au kunguvu ya kiroho kutembelea maeneo haya unifanya nitafakari imani uvumilivu na nguvu ya kiroho katika maisha ya binadamu Kuna pia maeneo ya kihistoria ya nayohusiana na biashara za safari za kale bandari za zamani, njia za biashara na masako ya kale univutia sana Ninapo waza kutembea kwenye maeneo haya na fikiria misafara ya wafanya biashara, bidhaa walizo beba na tamaduni tofauti zilizo kutana hapo maeneo hayo yanayooyesha jinsi watu wa livyo husiana walivyo badilishana mawazo na jinsi dunia ilivyo anza kuunganishwa taratibu makumbusho makubwa ya kihistoria pia nisehemu ningependa kutembelea ndani yake, kuna vitu vidogo lakini venye maana kubwa Zana za kale, mavazi ya zamani, maandishi ya kale na sanaa ya wakati huo Kila kitu kinakua ushahidi wa maisha ya liopita Ninapo viona na jifunza kwamba maendeleo ya leo ya majengwa juu ya juhudi na makosa ya wale walio tangulia Napenda pia kutembelea maeneo ya vita vya kihistoria Si kwa sababu ya vurugu bali kwa sababu ya mafunzo ya lioyupa maeneo haya hunikumbusha gharama ya migogoro, mateso ya binadamu na umuhimu waamani kusimama mahali ampapo watu walipigana au walipoteza maisha unifanya nidhamini zaidi maisha ya sasa na kuchagua busara katika maamuzi maeneo ya kale ya elimu pia yananivutia Vyuo vya zamani, maktaba za kale na vitu vya maarifa vili vya dumu kwa karne nyingi unipa msisimuko kwa kiakili ni napo fikiria kutembelea mahali kama hapo na fikiria wanazuoni, walio kaa kimia, wakijifunza, wakijadili mawazo na kuacha alama zao kwenye historia ya binadamu. Ni kama kukutana na mzi mizizi na ya maarifa ya leo. Kwa ujumla, mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni mahali panapo niambia hadithi nyingi kwa wakati moja. Mahali panapo ni finya najisikia mdogo mbele ya muda lakini pia najisikia kwenye sehemu ya mfululizo, mrefu wa maisha. Kutembelea maeneo haya situ kuona majengo au vitu vya zamani Bali ni safari ya akili na moyo ni kujifunza, kutafakari na kufurahia uzuri wa historia kwa utilivu na furaha.

Kujilinda kutoka vitisho vya mtandaoni ni jambo ninalolichukulia kwa makini mkubwa Kwa sababu siku hizi maisha mengi yamehamia mtandaoni mawasiliano, kazi, fedha, taarifa binafsi, yote yako huko Kwa hiyo kujilinda si jambo la hiari ni sehemu ya maisha ya kila siku ninachokifanya kwanza kabisa ni kuwa makini sana na taarifa ninazoshiriki Si kila kitu kinapaswa kuwa wazi kwa kila mtu na si kila mtu mtandaoni ana njia njema Mara nyingi najiuliza kabla kushiriki taarifa yeyote hasaa taarifa binafsi kama kweli inahitajika au la kama si lazima naacha Hii inanihusisha majina, majina kamili, namba za simu, anuani au hata mipango yangu ya kibinafsi kujifunza kusema hapana mtandaoni ni hatua ya kwanza kujilinda mtandao unakumbukumbu ndefu na kitu kikishatoka ni vingumu kukirudisha Jambo lingine muhimu ni matumizi ya nywela salama Siweki nywela rahisi au zinazoweza kukisiwa kwa urahisi Napenda kukunyang'a, napenda kuchanganya herufu kubwa na ndogo, namba na alama maalum Pia siitumii nywela moja kwa kila akaunti, najua hilo linaweza kuonekana kama kazi kubwa Lakini linaokoa matatizo mengi baada, baadaye Kila akaunti inakuwa na ulinzi wake binafsi Ninazingatia sana ujumbe ninaoupokea, hasaa kutoka kwa watu ni sawa fahamiana ni sawa fahamiana nao, kama ujumbe unaonekana wa haraka sana wa kuogopesha au kuniahidi kitu kikubwa bila maelezo ya kutosha huwa nachukota adhari, siunyezi viungo bila kufikiria na sipakui faili kutoka kwa vyanzo nisivyoviviamini kujifunza kusoma alama ndogo ndogo za atari kunasaidia sana kuhusu barua pepe na jumbe za matandaoni Napenda kuangalia anwani ya mtumiaji kwa makini Mara nyingi vitisho vya mtandao hujificha kwenye barua pepe Zinawezaonekana halali lakini ukichunguza kwa makini, unagundua tofauti ndogo Hii inaweza kuwa makosa ya lua, anuani isio ya kawaida au shinikizo la kutaka ufanye jambo haraka Nikiwa na shaka, nachagua kutofanya chochote matumizi ya mtandao ya kijami pia yanaitaji busara, sishiriki kila kitu kinachotokea katika maisha yangu Nachagua ninachoweka hadharani na ninacho baki nacho binafsi Mipangalia ya varagha Huanangalia mara kwa mara ili kwa kikisha ni watu sahihi tu wanoa weza kuona tarifa zangu Hii inanisaidia kuthibiti kuthibiti nani ananijua nini kuhusu mimi ninapokuwa natumia mtandao wa uma kama vile wifi ya maineo ya wazi Huanangalifu zaidi Sifanyi shuguli nyeti kama kuengia kwenye account za feather au kubadilisha tarifa muhimu mtandao wa aina hii unaweza kuwa raisi kudukuliwa na ni bora kusubiri hadi nipate mtandao ninao wamini Hiya tuwa ndogo lakini inamana kubwa katika ulinzi Kujisasisisha kuhusu mbinu mpya za vitisho vya mtandao pia ni jambo na loliipa nafasi vitisho hubadilika kila wakati na ni kile kilichokuwa salama jana kinaweza kisiwe salama leo kusoma taarifa kusikiliza uzoifu wa wengine na kujifunza kutokana na makosa ya watu wengine unisaidia kuwa hatua moja mbele elimu ni sillha kubwa dhidi ya vitisho vya mtandao Ninazingatia pia programu zinazotumia kwenye vifavi yangu Sipakui programu bila kusoma melezo yake na kuangalia ruhusa inazoitaji kama programu inaomba ruhusa nyingi zisizoeleweka Uwa nachukua tahadhari Kifaa changu ni binafsi na ninakikisha kinabaki hivyo kusafisha programu zinazo itajika kwa mara kwa mara unisadia kupunguza atari kuifadhi na kala za tarifa muhimu na sehemu nyingi ya kujilenda kama kitu kitatokea, najua bado nina taarifa zangu salama Hii inanipa amani ya akili kwa sababu najua siwezi kupoteza kila kitu kwa tukio moja kujipanga mapema unifanya nijisikia nipo tare kwa lolote Zaidi ya yote, inajilinda kwa kutumia akili ya kawaida Si kila kinachoonekana kizuri ni cha kweli Si kila ujumbe ni wadhati, kujifunza kusikiliza isia zandani, kuna saidia sana kama kitu kinaonekana ni sawa, mara nyingi kweli si sawa kuchukua muda wa kufikiria kabla ya kubofia au kujibu ni kinga kubwa Kujumla, kujelinda kutoka vitisho vya mtandaoni mchanganyiko watadheri, elimu na nidhamu Si jambo la siku moja, bali nitabia kila siku kukufanya mambo haya kwa tulivu na uwelewa Najihizi salama zaidi na ninapokuwa mtandaoni na ninaweza kufuraia manufa ya teknolojia bila hofu.

Kuchaji kifaa changu ni jambo ambalo limekua sehemu ya ratiba yangu ya kila siku na huwa nafanya kwa utaratibu unao nifanya nijisikie huru na bila msongo. Kwa kawaida na chaji kifaa changu mara moja kwa siku Lakini mara chache inaweza kufika mara mbili kulingana na matumizi ya siku hiyo Sioni kama ni kazi nzito bali ni jambo la kawaida kama vile kunywa maji au kupumzika kidogo Asubuhi ninapo amka Mara nyingi kifaa changu huwa tayari kimesha chajiwa. Hii ni kwa sababu napenda kuiunganisha kwenye umeme usiku hasa kama ninajua kesho yake nitakitumia kwa muda mrefu Ninapenda kuanza siku nikiwa na uhakika kwamba kwamba kifaa changu kiko tayari kunisindikiza kwenye shughuli za siku nzima bila kunipa wasiwasi Hali hii hunipa amani ya akili tangu mwanzo wa siku Wakati wa mchana matumizi yangu hutegemea shughuli nilizo nazo kama ninatumia kifaa zaidi kuwasiliana, kusoma au kuangalia taarifa, betri inaweza kushuka taratibu lakini bila haraka kama kuna kazi nzito zaidi kama kuangalia video kwa muda mrefu au kufanya mazungumzo marefu ndipo betri hushuka kwa kiasi kidogo Hapa naweza kuangalia kiwango cha kuchaji na kuamua kama inahitaji kuchajiwa au la Kuna siku ambazo na chaji kifaa changu mara mbili Hii hutokea pale ninapo kua nimetumia sana kifaa kwanzia asubuhi hadi jioni Badala kusabu kusubiri betri iishe kabisa Napenda kukiunganisha mapema ili kurudisha nguvu zake Sifanyi hivyo kwa hofu, bali kwa mapangilio mzuri Napenda kifaa changu kiwe na nguvu wakati wowote ninapo kihitaji.Napendelea kichaji kifaa napendelea kuchaji kifaa changu katika mazingira tulivu siweki chaji ovyo ovyo, bali nachagua mahali salama ambapo kifaa hakiweki kuanguka au kuharibiwa Hii ni sehemu ya kujali kifaa changu na kuhakikisha kinadumu kwa muda mrefu Pia napenda kutumia chaji inayofaa, ili kuepuka kuharibu betri kuna wakati nachagua kutaji ku kutochaji kifaa changu hata kama betri iko chini kidogo Hii hutokea kama nina jua si sita kitumia kwa muda mrefu Ninakipa nafasi kifaa kipumzike si harakishi kila kitu kuwa na nidhamu ya matumizi hunisaidia kuthibiti ni mara ngapi na chaji na pia hunisaidia kuhifadhi afya ya betri kwa muda mrefu usiku unapo karibia na angalia kiwango cha betri na kupanga.Kama iko chini na chaji kabla ya kulala kama iko juu kiasi cha kunivusha hadi kesho naweza kukiacha bila kuchaji lakini mara mara nyingi nachagua kukichaji usiku ili niwe na uhakika napenda ule utaratibu kukiunganisha, kukiweka pembeni na kukisha kujiandaa kupumzika ni kama ishara ya kumaliza siku kwa ujumla, na chaji kifaa changu kwa uangalifu na kwa mapangilio sifanyi kwa mazoea ya kubahatisha bali kwa kuzingatia matumizi yangu ya siku mara moja kwa siku ni kawaida mara mbili pale inapo hitajika Hii na inifanya nijisikie nimepanga Nina udhibiti na ninafurahia matumizi ya kifaa changu bila presha.

Ndio, napenda mvua, na kwa kweli napenda sana ile hisiya inayo aja nayo. Mvua kwangu si tu maji yanayo dondoka kutoka angani, bali ni tukio linalo beba utulivu, baraka na mwanzo mpya. Kila mvua inapoanza kunyesha, nahisi kama dunia inavuta pumzi ndefu, na mimi pia navuta pumzi pamoja nayo. Napenda mvua laini ya mwanzo, ile inayo anza taratibu kabla haijashika nguvu. Matone ya napo gonga ardhi, paa au majani, sauti yake inanituliza sana. Ni sauti ya asili ambayo haina haraka, haina makelele makali bali ina mwendo wake wa polepole unaonifanya nijiskie salama Nikikaa ndani ya nyumba wakati mvua inanyesha, napata hisia ya faraja na furaha ya ndani Harufu inayo tokea mvua inapoanza kunyesha ni kitu kingine ninacho kipenda sana ile harufu ya udonge ulioanza kulowa hewa inayo badilika ghafla na baridi laini inayo kuja na upepo hunifanya nihisi kama mazingira yame kuwa mapya Harufu hii unikumbusha mwanzo, usafi na matumaini ni harufu ambayo huja bila kuulizwa lakini huwacha alama kubwa moyoni Mvua pia inanipa nafasi ya kutulia na kufikiria Wakati mwingine ninapenda kukaa kimya, nikisikiliza tu mvua ikinyesha Mwanzo yananipungua kasi, preshe inapungua na akili inapata nafasi ya kupumzika Mvua hunifanya nisiharakishe mambo Inanifundisha subira na nikunikumbusha kwamba sikila kitu kinahitaji kufanya kwa haraka Kuna furaha fulani ya kipekee katika mvua ya mchana au jioni Mwanga unapo pungua kidogo Anga linapo badilika rangi na mvua ikishuka taratibu Hali inakuwa ya kupendeza sana Wakati huo ata mambo madogo kama kunywa kinywaji cha moto au kukaa karibu nadirisha yanakuwa na maana zaidi Mvua hufanya vitu vya kawaida vionekane vya dhamana Napenda pia mvua kwa sababu ya maana yake katika maisha Mvua huleta uhai, huamsha mimea, hupoza ardhi na huleta upya Kukuiona ikinyasha hunikumbusha kwamba hata baada ya kukavu au kipindi kigumu Kuna uwezekano wa upya na mabadiliko Hili unipa matumaini hata katika nyakati ambazo mambo hayaendi kama linilivyo tarajia Kuna wakati mvua kune hunikumbusha kumbukumbu nzuri Kumbukumbu za kukaa ndani wakati wa mvua kuzungumza kwa utulivu au hata kutazama tu nje bila kusema neno Mvua ina uwezo wa kufungua mlango wa kumbukumbu na hisia za zamani Lakini kwa namna ya upole Si ya kuumiza, ingawa sipendi mvua kali yenye madhara, mvua ya kawaida inanipa amani, inanifanya nihisi nimeunganishwa na mazingira na kunikumbusha kwamba mimi ni sehemu ya ulimwengu huu mkubwa sauti ya mvua hunifanya nijiskie niko mahali sahihi kwa wakati huu kwa ujumla Napenda mvua kubwa sababu inanipa utulivu, furaha ya ndani na nafasi ya kupumua ni rafiki wakimya, anaye kuja bila kelele lakini anacha adhari kubwa Kila mvua inaponyesha nahisi moyo wangu unakuwa mwepesi kidogo na tabasamu linakuja kwa urahisi.

Ndiyo, napenda kutembea mstuni na ni jambo linalonipa furaha ya kipekee sana. Kutembea msituni kunanipa hisia ya kuwa karibu na asili kwa njia ya moja kwa moja bila vizuizi. Kila ninapo fikiria msitu nafikiria hewa safi, ukimya, wakupendeza na sauti za asili zinazojipanga zenyewe bila kelele wala haraka. Ninapoingia mstuni, jambo la kwanza nalolohisi ni mabadiliko ya mazingira. Hewa inakua tofauti, laini na baridi kidogo, unapovuta pumzi, unahisi, kana kwamba mapafu yanajaa uhai mpya Harufu ya miti, majani mabichi na udongo hunifanya nijisikie mtulivu mara moja ni harufa ambayo hijachanganywa na vitu vya bandia ni asili kabisa na hiyo pekee hunipa amani ya moyo kutembea mstuni hunifanya nipunguze mwendo wa maisha, hatua zangu huwa za polepole macho yanakua makini zaidi na masikio yanakua wazi kusikia sauti ndogo ndogo Inasikia ndege wakilia juu ya miti, majani yakitikiswa na upepo na wakati mwingine sauti ya mdudu au mnyama mdogo ikipita sauti hizi hunifanya nihisi niko mahali salama na sahihi Napenda sana kuangalia miti ilivyo tofauti tofauti miti mingine ni marefu, mingine mifupi, mingine ina majani mapana mingine membamba Kila mtu, kila miti una tabia yake umbo lake na historia yake Ninapotembea kati yao Nahisi kama niko katika katikati ya viumbo vilivyo hai na vinavyo pumua pamoja nami Inanifundisha unyenyekevu Kwa sabu miti mengi imekuwepo muda mrefu kuliko mimi na bado imesimama kimya kimya Msitu pia hunipa nafasi ya kufikiria kwa utulivu mawazo yangu yanayo kuwa wazi zaidi Sihisi shinikizo la muda Sihisi kelele za nje ni mimi tu na mawazo yangu Wakati mwingine nafikiria maisha yangu, mipango yangu na mwelekeo wangu Wakati mwingine sifikirii chochote kabisa na huo nao ni uzuri wake Msitu huniruhusu nipumzike kiakili Kuna furaha ya pekee katika kutembea mstuni bila haraka Hakuna anaye niharakisha Hakuna ratiba inayo nisukuma Ninachagua njia nitakoyopita Nasimama pale ninapotaka na naendelea pale ni napojisikia Uo uhuru hunipa furaha ya ndani na kunifanya nijisikie huru kabisa Napenda pia kuangalia mwanga wajua unapo penya kati ya matawi ya miti miale ya jua inapo pitia majani, inatengeneza mwanga wa kuvutia sana ardhini Mwanga huo hunipa hisia ya matumaini na uzuri wa maisha ni kama asili inakupa ishara ndogo ndogo za furaha bila kutumia maneno kutembea msituni hunikumbusha pia umuhimu wa kutunza mazingira Unapo ona uzuru wa msitu, unaelewa kwa macho yako mwenyewe kwa nini ni muhimu kuulinda Msitu si tu mkusanyiko wa miti, bali ni mfumo mzima wa maisha Kuna mimea, wanyama, wadudu na hata viumbe vidogo visivyo onekana kwa urahisi vyote vikitegemeana, hilo hunifanya nikiheshimu zaidi ya asili Kuna wakati ninapenda kutembea msituni pekee yangu na kuna wakati ninapenda kuwa na mtu mmoja au wawili tu Lakini hata nikiwa na mtu, mazungumuzo huwa ya polepole na ya chini Msitu hauhitaji kelele nyingi, unapunguza sauti yako kwa heshima Kana kwamba hutaki kuvurugu utulivu uliopo Msitu hunifundisha pia subira Kuna vitu vingi vinavyokuwa pole pole mti haukui kwa siku moja maua hayachanui kwa haraka Kila kitu kina wakati wake kutembea msituni kunikumbusha kwamba Hata katika maisha Si kila kitu kinapaswa kufanyika mara moja Kuna mambo yanahitaji muda ni hiyo na hiyo ni sawa kabisa Napenda kutembea msituni wakati wa asubuhi au alasiri asubuhi kuna hali ya uhai mpya ndege wanakuwa na shughuli nyingi na hewa inakuwa safi sana Alasiri, hali hii inakuwa ya kutuliza zaidi jua linapungua nguvu na mazingira yanakuwa ya utulivu wa kupumzika, kila wakati una uzuri wake kutembea msituni hunisaidia pia kiafya mwili unapata mazoezi ya kawaida miguu inatembea juu ya ardhi ya asili Si sakafu ya saruji Hii hunifaya nijisikie nimeunganishwa zaidi na dunia Baada ya kutembea msituni nahisi mwili wangu mwepesi na akili yangu imetulia kwa ujumla Napenda sana kutembea msituni kwa sababu ni mahali panapo nirudisha kwenye hali ya kawaida ya maisha Panani kumbusha kuwa furaha haipatikani kwenye makelele mengi bali kwenye utulivu Msitu hunipa nafasi ya kupumua, kufikiria na kufurahia uwepo wangu Kila ninapo tembea msituni narudi nikiwa na amani zaidi tabasamu jepesi na moyo ulio cha furaha.

Ndiyo nawafahamu majirani zangu na kwa kweli hilo hunipa hisia ya utulivu na furaha kujuana na majirani kwangu ni jambo muhimu sana Kwa sababu majirani ni watu waliokuwa karibu nasi kila siku hata kama hatukai pamoja ndani ya nyumba moja Tunaishi maisha yanayogusana kwa njia nyingi sana kujuana kunaleta hali ya kuwaminiana au kuishi kuamani uhusiano wangu na majirani zangu umejengu tataratibu haukuja kwa siku moja Ulianza kwa salamu za kawaida, tabasamu na kupeana heshima salamu zina nguvu kubwa Unapomwamkia jirani kwa moyo wa wazi Unaweka msingi mzuri wa mawasiliano polepole, salamu zinageuka mazungumzo mafupi na mazungumzo mafupi yanageuka kufahamiana zaidi na wafahamu majirani zangu kwa majina na pia kwa tabia zao Najua ni nani anapenda kuamuka mapema ni nani anayependa kukaa kimia na ni nani anayependa kuzungumza kidogo kuelewa huu hunisaidia kuheshimu mipaka ya kila mtu Si lazima kuingilia maisha ya mtu sana ili umjue, wakati mwingine kumheshimu mtu na kumpa nafasi yake ni njia nzuri ya kuonyesha kuwa unamjali Kuna majirani ninaowafahamu zaidi kwa sababu ya mazungumzo ya mara kwa mara, tunaweza kuzungumza kuhusu mambo ya kawaida kama hali ya hewa, kazi au shughuli za siku mazungumzo haya haya hitaji kuwa marefu au ya kina sana, lakini yanaiimarisha ule uhusiano kwa kijirani yanatengeneza hisia ya kuwa sehimu ya jamii ndogo kujuana na majirani hunisaidia pia katika hali za darura kujua kwamba kuna mtu karibu anayekujua na anaweza kusaidia au kutoa tarifa kunanipa amani ya akili Vivyo hivyo, najua na mimi niko hapa kusaidia inapohitajika Hii inaleta hisia ya mshikamano na kuiishi kama familia moja kubwa Napenda pia kujua desturi na mienendo ya majirani zangu Hii unisaidia kuepuka migongano isio ya lazima Unapo mfahamu jirani wako, unajua wakati gani wa kuwa kimia, wakati gani wa kuzungumza na jinsi ya kuwasiliana kwa heshima Hii inaleta amani katika mazingira ya kuishi Kuna majirani ambao hatuzungumzi sana lakini bado kuna heshima ya pande zote Hata hilo ninalidhamini, si lazima uwe rafiki mkubwa na kila mtu ili kuishi vizuri Kile kilicho muhimu ni heshima, salamu na kutovuka mipaka ya mtu mingine huu nao ni uhusiano mzuri kwa njia yake kuishi mahali ambapo watu wanafahamiana huleta hali ya usalama Unapokuwa nje au ndani, unajua kuna macho ya kawaida yanayojali Sio kwa udadisi, bali kuangaliza kwa kijamii Hii hunifanya nijisikia niko nyumbani zaidi na nipo mahali panapo nikubali Kwa ujumla, nafahamu majirani zangu kwa kiwango kinachofaa Tunaheshimiana, tunasalimiana na tunaishi kwa amani huu uhisiano wakijirani hunipa furaha ndogo ndogo za kila siku kama tabasamu la asubuhi au salamu ya jioni mambo madogo lakini yanafanya maisha yawe nyepesi na ya kupendeza.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia, na kwa kweli wazi hilo halinipi wasiwasi, linanipa utulivu fulani. Si kwa sababu sipendi teknolojia bali kwa sababu naamini maisha yanaweza kuendelea hata bila screeni, bila interneti, na bila kelele za kidigitali siku moja bila teknolojia kwangu inaweza kuwa siku ya kujirudisha kwenye hali ya kawaida ya maisha Nikiamka asubuhi bila teknolojia, siku yangu huanza kwa utulivu zaidi. Hakuna haraka ya kuangalia simu, hakuna ujumbe wa kusoma mara moja, hakuna taarifa zinazonivuta akili yangu mapema Badala yake nainuka taratibu, navuta pumzi ndefu na kuisikiliza asubuhi Ninasikiza sauti za mazingira, upepo, ndege au hata ukimya wa wenyewe huo mwanzo hunifanya nijisikie nipo hali hai kabisa bila teknolojia, muda huonekana kuwa mrefu kidogo. Lakini kwa njia nzuri kuna nafasi ya kufanya mambo pole pole bila kuangalia saa kila mara. Naweza kupanga siku yangu kichwani bila kutumia kalenda ya simu nafanya jambo moja kwa kati bila kuvurugwa na harifa au sauti za ghafla. Hii hunisaidia kuzingatia zaidi kile ninachofanya kula chakula bila teknolojia pia kuna ladha yake. Nikiwa nakula bila simu pembeni nahisi ladha ya chakula zaidi. Nahisi harufu yake na nahisi mwili wangu unashiba kwa utulivu. Ni kama kumpa mwili na akili heshima inayostahili Chakula kinakuwa tukio, si jambo la haraka linalofanyika huku macho yako yako kwenye skrini siku bila teknolojia hunipa nafasi ya kuzungumza zaidi ana kwa ana mazungumzo yanakuwa ya kweli zaidi macho yanakutana na hisia zinaonekana wazi. Hakuna kukatizwa na simu inayolia au ujumbe unaoingia mazungumzo yanakuwa na kina hata kama ni ya kawaida tu Hii hunileta furaha ya mawasiliano ya kweli kama niko peke yangu siku bila teknolojia hunipa nafasi ya kuwa na mimi mwenyewe Naweza kukaa kimya, kufikiria, au hata kuota ndoto mchana mawazo yangu yananipata bila shinikizo Hakuna habari za kushtua, hakuna picha za kunilinganisha na wengini, hakuna presha ya kuwa mahali fulani mtandaoni, akili inapumua Naweza kutumia siku hiyo kusoma kitabu cha karatasi kuandika mawazo yangu au kufanya shughuli za mikono kazi za kawaida kama kupanga vitu, kusafisha au hata kutembea kidogo zinakuwa za kufurahisha zaidi mwili unahusika zaidi na akili inahisi kuridhika kwa sababu ya mwendo wa asili wa siku kutembea bila teknolojia ni jambo ninalolipenda sana. Unapotembea bila simu macho yako yanaona zaidi. Unaona maelezo madogo madogo, unahisi ardhi chini ya miguu na unasikia sauti za mazingira kutembea kunakuwa safari, si njia ya kufika mahali Hii hulifanya nijisikie nimeunganishwa zaidi na dunia halisi. Bila teknolojia, hata muda wa jioni unakuwa wa kipekee. Mwanga unapobadilika, unaona linavyobadilika rangi. Kitu ambacho mara nyingi hupitwa bila kutambuliwa ukiwa umeangalia skrini, jioni inakuwa ishara ya kupumzika kweli. Siku kuhamia skrini nyingine tu. Usiku unapokaribia, mwili huanza kujisikia usingizi kwa njia ya kawaida. Hakuna mwanga wa skrini unaochosha macho, hakuna taarifa zinazoendelea kuingia usingizi unakuja kwa utulivu na unapolala unalala kwa kina zaidi Asubuhi yake unaamka ukiwa mwepesi kuishi siku moja bila teknolojia hunikumbusha kuwa teknolojia ni chombo, si maisha yenyewe. Inapaswa kutumika si kututawala siku moja bila teknolojia inanisaidia kuweka mipaka. Kujikumbusha thamani ya ukimya na kuthamini mambo rahisi ya maisha Haimaanishi kwamba teknolojia si muhimu naitumia na inanisaidia sana katika mambo mengi. Lakini kujua kwamba naweza kuiwacha kwa siku moja bila kuharibikiwa na chochote hunipa huru wa ndani hunifanya nijisikie nina uthibiti Si mtegemezi. Kwa ujumla naweza kabisa kuishi siku moja bila teknolojia na siku hiyo inaweza kuwa siku yenye amani wazi wa mawazo na furaha ya pole pole ni siku ya kusikiliza maisha badala ya kuyatazama kupitia skrini. Ni siku ya kujikumbusha kuwa mimi ni zaidi ya kifaa ninachobeba na kwamba furaha inaweza kupatikana katika hata katika uki.

Tathmini za kazi kwa upande wangu ni jambo ambalo nalichukulia kwa uzito lakini pia kwa mtazamo chanya si kitu cha kuogopa bali ni fursa ya kujua jinsi ninavyo endelea kuangalia nguvu zangu na kutambua maeneo ambayo napaswa kuboresha Kile tathmini ni kama kioo kidogo kina nifichulia hali halisi ya kazi yangu na jinsi ninavyo fanya vizuri au si vizuri napenda kuzingatia tathmini kwa mtazamo wa kujifunza Hata pali nitakapokea maoni hasi naona kama zawadi za ya kujua ni wapi ninapoteza nafasi au ni wapi ninaitaji kuongeza juhudi Hi unisaidia kukua kiakili na kitaalamu Badala ya kuchukulia kama udaifu na kuona kama nafasi ya kufanya vizuri zaidi Hivyo, kila tathmini inakua hatua ya kujijenga si ya kuanguka Ninapo kabiliana na tathmini na jitahidi kuwa mkweli na mweny heshima kwa nafsi yangu Siwezi kudanganya au kujipendekeza vibaya Natambua nguvu zangu na napenda pia kukubali sehemu ambazo zinaitaji maendeleo Kwa namna hiyo, tathmini si kikwazo, bali ni mwongozo Hii ina nisaidia kuwa na muundo katika kazi yangu na si kuendelea kwa kubahatisha Tathmini pia hunipa hisia ya kuridhika pale ninapo pokea maoni chanya Wakati nikijua kazi yangu imeonekana na kupewa heshima kwa jitihadi zangu moyo unajaa furaha na mskumo Hii hunifanya nifanye kazi kwa bidii zaidi Kwa sababu najua jitihadi zangu hazipiti bure. Hivyo, tathmini si tu kuangalia makosa bali pia kutambua mafanikio madogo madogo yanayo paswa kusharehekewa. Kupande mwingine, napenda kutathmini kwa wakati. Si vyema kusubiri mwisho wa muaka au muda mrefu bila kujua ni wapi umepita au kushindwa. Tathmini za mara kwa mara hata ndogo hunisaidia kusahihisha makosa mapema. Badala ya kusubiri tatizo likawa kubwa. Hii inanisaidia kuendelea vizuri bila wasiwasi mkubwa. Pia tathmini hunisaidia kupanga malengo ya baadaye Wakati nakutana na maoni yanaongoza maoni yangu naweza kuandika mpango wa kuboresha kazi zangu na kuzingatia njia za kufanikisha Hii inanichangia kuwa bora siku hadi siku Hii ninjia ya kuona kazi si tu kwa kama lazima ya sasa Bali kama sehemu ya mchakato maraifu kwa kujijenga Kwa kawaida napenda pia kuzungumza na wengine kuhusu tathmini zangu kujua mitazamo ya wenzangu wasimamizi au wale wanao shirikiana nami kunisaidia kuona tafauti ya mtazamo Hii unipa ufahamu zaidi kulika kuona tathmini peke Wakati mwngini maoni ya wengine ni mwanga, unao nifundisha kitu ambacho siku tambua pale ambapo tathmini inanikosawa bila sababu halali na jitahidi kuikubali kwa mtazamo wa kujifunza, si kama kushambuliwa Hata pale kuna kitu cha kujifunza mara nyingi unaweza kupata uchunguzi wa ndani ambao unapasha mwanga juu ya tabia fulani au sehemu ambayo haiwezi kuwa nzuri kama ulivyo ana. Hii ni fursa ya kuboresha tabia na mbinu. Tathmini pia ni changamoto ya akili na kiakili. Inanihimiza kuwa makini, kujuweka kwenye kiwango na kuendeleza utaratibu wa kufanya kazi vizuri Sio kila siku ni rahisi kukabiliana tathmini Lakini nafahamu kwamba kila tathmini ni darasa dogo la maisha ambalo Lananifundisha uvumilivu, nidhamu na kujiamini Kwa ufupi, tathmini za kazi kwangu ni chombo cha kujanga, si cha kuthibiti au kuumiza hizi hunipafursa ya kujijua, kujifunza, kuboresha na kusharehekea mafanikio Kwa mtazamo wa furaha na utulivu tathmini ufanya kazi kuwa si jukumu tu Bali safari ya kujijenga na kuendelea hii ina nisaidia kufanya kazi kwa moyo wote Kwa bidii na kwa furaha bila kuogopa au kuhofia kile nitakachopokea.

Wakati wa mgogoro na mtu napenda kuchukua hatua ya kwanza ya kusimama kidogo na kutulia akili zangu Sio raisi kila wakati lakini ninaamini kila mgogoro una suluhisho kama tutajua jinsi ya kushughulikia hali kwa utulivu hatua ya kwanza kwangu ni kutochukua hatua za haraka au maneno yenye asira Kwa sababu mara nyingi maneno ya ghafla huleta uaribifu zaidi kuliko hali ilivyo Ninapoona mgogoro unaanza kwanza napumzika, pumzi ndefu na kujiuliza ni nini kilicho sababisha hali hiyo Mara nyingi mwogora una sababu moja tu, kuna isia, maelezo yasiyoeleweka au kutokuelewana kuelewa sababu hasa kunasaidia kutochukua maneno au matendo bila kufikiria Hii ni kama kujenga msingi wa utulivu kabla ya kuzungumza Baada ya hapo, napenda kusikiliza upande wa mtu mwingine Sikilizaji ni jambo muhimu sana wakati wa mgogoro Hakuna anayependa kusikilizwa kidogo na mara nyingi mtu anapokuwa na hasira au uzuni Anaitaji kwanza kuhisi kwamba sauti ya inasikika Kwa hivyo, ninajaribu kutoingilia, kutojaribu kubadilisha mtazamo wake mara moja, bali kusikiliza kwa makini na moyo wazi. Huu usaidia kupunguza asira ya papo hapo. Wakati mwingine, mgogoro unatokea kwa sabu ya kutokuelewana. Hapo unapenda kuuliza maswali kwa kueshimu ili kupata ukweli wa mambo. Maswali haya si ya kujaribu kushinda, bali ni kuelewa. Kwa mfano, unaonaje hili au ulishaona vipi uleta mwanga zaidi kuliko kudai unayajua yote Hii nasaidia pande zote kuelewa tatizo bila kuendelea kufuruga isia pale ambapo kuna isia za asira, uzuni au kuchanganyikiwa Napenda kutumia maneno tulivu na ya uwiyano Hakuna kuiokota hali wala kuonga kwa sauti kubwa Badalake maneno yangu huwa ya kueleza isia zangu kwa uwazi Kwa mfano, ninahisi hivi, anataka tuangalie pamoja suluhisho Hii usaidia kupunguza mgongwano na kuonyesha kuwa mgogoro ni tatizo la kushugulikiwa pamoja Si shindano la kushinda au kupoteza Ninapenda pia kutoa nafasi ya kimya wakati mtu mwingine na poitaji kupumzika Sio lazima kila wakati tuzungumze mara moja Wakati mwingine, kima ni suluhisho Hii inanipa mtu nafasi ya kutulia akili na kuangalia hali kwa uwiano Napenda kuwa na uvumilivu, wa kusubiri mpaka pande zote ziwe tayari kuzungumza tena kuwa utulivu wakati wa mgogoro, napenda kutafuta suluhisho la kimaelezo Si la kibinafsi tu, hii inamaanisha kuangalia tatizo kwa matinki kuona ni ya atua gani zinaweza kusaidia pande zote na kuapuka kusema maneno yanayoweza kuumiza Hii ni njia ya kueshimiana na pia kuhifathi usiano wa muda mrefu Kwa kawaida, napenda pia kujiuliza kile kinachoweza kujifunza kutokana na mgogoro Kila mgogoro una sehemu ya mafunzo. Uwende ni ujifunze wa jinsi ya kueleza isia, jinsi ya kutochukua maneno kibaya, au jinsi ya kusikiliza vizuri. Kwa mtazamo wa kujifunza, mgogoro unakua sio mzigo tu, bali ni funza ya kukua binafsi na kijamii. Mwisho, baada ya mgogoro kuisha, napenda kufanya tathmini kidogo. Kuangalia ni wapi nilishindwa, ni wapi niliweza vizuri, na ni jinsi gani tunaweza kuepuka hali kama hiyo siku nyingine. Hii usaidia kufanya mgogoro usirudie mara nyingi na kuimarisha usiano badala ya kuaribu Kujumla, wakati mbu wa mgogoro na mtu, mimi uchukua atua ya kutulia, kusikiliza, kwelewa, kuzungumza kwa utulivu na kutafuta suluhisho la pamoja Ninapenda kuona mgogoro kama fursa ya kujifunza na kujenga usiano badala ya kufunjika njia hii inanifanya nijiskie tulivu, ninaweza kushughulikia isia zangu na za mtu mwingine na Hatimae kuondoa mvutano kwa eshema na uwiano.

Kwa upande wangu, muda ninaofanya kazi vizuri zaidi ni asubui. Asa wakati mwanga wajua unapokuwa bado aunanguvu sana na dunia inapoanza kuamka pole pole. Asubui ni kipande ambacho akili yangu iko safi, mawazo hayaja changanywa na usumbufu wa siku na nguvu za mwili bado hazija husishwa na shuhuli nyingi. Ni kama mwili na akili zikiwa tayari kwa mwanzo mpya. Bila kelele za kila siku, asubui napenda kuanza na kazi ambazo zinaitaji umakini, mkubwa na fikra makini. Hii nikazi zinazo hitaji kupanga, kuandika, kusomo kwa makini au kufanya maamuzi magumu. Wakati huu wasiku na pata urahisi wa kuzingatia, akili inafanya kazi kwa kasi na maranyingi mawazo mazuri huibuka bila kutarajiwa. Ni kipande ambapo hata mawazo magumu yanaweza kufikiwa kwa utulivu na ufahamu zaidi. Kati ya subuhi, napendelea kutumia saa za mwanzo bila kuingiliwa na teknolojia zisizo muhimu au mitandao ya kijami. Hii ina nisaidia kushugulikia kazi kwa kina bila kuvurugwa, hakuna rifa zinazo ingia mara kwa mara, hakuna kelele za nje zinazo shusha umakini. Hali hii unipa hisia ya umiliki wa muda wangu na unafanya kazi yangu kuwa yenye matokeo mazuri. Baada ya saa za asubui, mchana utoa aina nyingine zenye ufanisi. Wakati wa mchana, kazi zenye uraisi zaidi au zisizo za kufikiri sana huwa zinafanya kazi vizuri. Kwa mfano kupanga vitu, kusafisha, kufanya mawasiliano ya kawaida au kazi za mwili zinaenda vizuri mchana Hii ni kwa sababuu mwili na akili zipo tayari kufanya mambo ya kawaida Lakini hatimae lazima ziachwe kwa nguvu kidogo ikiwa hazita pumzika jioni ni muda mwingine, lakini si kwa kazi zinazo itaji mawazo makali jioni napenda kuitumia kwa kufikiria kidogo, kupanga ratiba ya kesho au kufanya kazi zisizo za haraka sana Hii ni kwa sababu mwili na akili tayari zimepoteza sehemu ya nguvu za mchana. Na akili inaitaji kupumzika pole pole. Hata hivyo, wakati wajioni ni mzuri kwa ubunifu mdogo. Tafakari na kuandika mawazo ambayo haya itaji shinikizo kubwa la wakati. Kuna siku ambapo usingizi na pumziko hugusa ufanisi wangu, ikiwa nimepumzika vizuri usiku ulio pita napata nguvu ya kufanya kazi hata zaidi ya kawaida asubui. Lakini kama nimeshinda kupumzika, napenda kuanza kwa kazi nyepesi kabla kuingia kwenye zile ngumu. Hii usaidia kili kuendelea bila shinikizo Pia, napenda kupanga ratiba yangu kulingana na saa hizi za ufanisi kazi ambazo zinaitaji nguvu za akili, nidhamu na maamuzi ufanywa asubui kazi zisizo za changamoto, sana auza kufraisha upewa mchana au jioni Hii ina nisaidia kuthibiti nguvu zangu kuwa akikisha kazi zinakamilika kwa ubora na kwa muda usio mzito kuhusiana na mtihani, mafunzo au utafiti na sikitika sana kuwa ni asubui wakati akili ina kaa kimymia zaidi. Muda huu unisaidia kuwa na mtiririko mzuri wa mawazo na kuboresha ufahamu. Kwa hivyo, maranyingi napanga vipindi vyangu muhimu vya kufikiri na kufanya kazi nzito katika vipande hivi vya asubui. Kwa upande wa ubunifu, asubui inanguvu. Wazo jipya linaweza kuibuka wakati wa pumziko fupi na mawazo haya maranyingi nibora zaidi. Sio lazima kila wazo litoke wakati wakufanya kazi, lakini asubuhi, akili inaumakini na ukimya mdogo wa njee, ambao uto nafasi ya kuibua wazo. Kwa jumla, nafanya kazi vizuri zaidi a subuhi na pata ufanisi wajuu, mawazo safi na nidhamu ya kufanya kazi. Mchana huenda vizuri kwa kazi zisizo za changamoto na jioni ni kwa shuguli za kupanga, tafakari au ubunifu mdogo. Kujua muda huu wa ufanisi kuna nisaidia kupanga maisha yangu kwa uraisi, kufanikisha kazi na kufanya kila siku kuwa ya yenye matokeo bora. Hii ina leta furaha na amani wakati wa kufanya kazi na kunifanya nijisikia nimepanga na nimekaa kwenye mwendo sahihi.